Ili kushirikiana na timu, ninajua uwezo wa kila mmoja, tunajadiliana, ili kujua nani ana uwezo wa kuongoza, nani ana uwezo wa kuandika, na nani ana uwezo wa kukutanisha wengine Hivyo ndo namna huwa na shirikiana na timu ili kufanya kazi tofauti. Na shirikiana na timu ili kwaza kufanya mara nyingi kazi za darasani au kazi za nyumbani.

Ningependa kujifunza luga ya kifaransa. Luga ya kifaransa ni luga mzuri na inapendeza kuiongea na kuitumia. Luga hiyo inaongelewa sana katika nchi ya ufaransa. Naipenda luga hiyo kwa sabu naipenda nchi hiyo na siku moja natamani kuenda kuishi na kuanzisha maisha katika nchi hiyo.

Napendelea suruali kwa sababu vazi la suruari linanipa wepesi kwenye kutembea kukimbia. Na ukipata ajali yoyote nirahisi sana kuwa salama ndani ya suruari na sales gate. Napendelea suruali kwa sababu usafiri ninaotumia mwingi ni wa pikipiki. Na nirahisi sana kupanda pikipiki ukiwa umevaa suruali.

Nasherekea sikukuu kwanza kwa kwenda kanisani. Baada ya kwenda kanisani, ninarudi na kuandaa vitu vyangu ambavyo nataka kupika. Ninapika sana. Baada ya kupika, ninakula na kualika ndugu jamaa na marafiki. Baada ya kula, ni nakaa pamoja na ndugu zangu ili tupange mipango yoyote ambayo itatusaidia kuinuka kiuchumi.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda anaitua Colin Hoover. Mwandishi huyo ni mwandishi mahiri wa vitabu vya hadizi. Vitabu vyake vingi huwa ni vya kusisimua na vina utofauti na vina kufanya uzidi kuvisoma vizuri. Mwandishi huyo ameandika vitabu vingi na ni mwandishi mzuri.

Maoni kutoka kwa wengine ni mazuri na huwa ninayapokea kwa upendo kwa sababu mpaka mtu ameamua kuja kwangu na kunionya ametumia upendo mkubwa ili asinioni nikianguka katika matendo maovu au matendo ambayo yatanipeleka ndivo sivyo. Hivo nayapokia maoni vizuri na huwa ninawapa moyo wale wanaokuja kunipa maoni, wazidi kunipa maoni ili niweze kupata kubadilika.

Mnyama wangu wakufugwa ni Paka na anaitwa Snow. Ni mweupe kama Theluji. Ni mzuri mtulivu. Ana tabia ya kunifuata kokote niendapo. Na pale ambapo nitamkorofisha ana tabia ya kukimbia na kutokuitika pale ambapo nitamwita. Ananifurahisha na ananipa furaha.

Ninapendelea kitanda kigumu kwa sababu kitanda kigumu kulingana na wataalamu wa afya kinasaidia kunyoosha mgongo. Kwa kuwa nina shida ya mgongo kitanda kigumu huwa ni kitanda kizuri sana kwa ajili yangu. Maana kinanifanya asubuhi niweze kuamka bila maumivu.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kupitia mitandao ya kijamii. Sisi, pamoja na timu ya mbali, tunapanga muda wa kupigiana simu au muda wa kufanya vikao kwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa yale ambayo tuliojadili kwenye kikao, kila mtu anapewa kazi, ili akaitendee kazi mwenyewe na baadaye tutatumiana kazi kupitia mitandao hiyo hiyo na kukagua na kukosoana pale ambapo hapajakaa sawa.

Wakati wa mgogoro na mtu huwa ninakaa kimya. Kwa maana kuzidi kuongea wakati umegombana na mtu, kunaweza kuzua taaruki, matusi au kupigiana. Hivyo ni vyema sana naona nikiwa nimekaa kimya. Nimsikilize huyo mtu anaongea nini, alafu baadaye nitafakari maneno yake. Kama kuna ukweli wowote, nitabadilika. Lakini kama kuna uongo, siku nyingine na muda mwingine wakati tunaeza kuongea vizuri. Huwa ninamtafuta tuongee ili tutatue mgogoro huo.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutafakari jinsi gani michakato ninayo kuwa naitumia kwa muda huu imenipatia kiasi na faida gani. Nikishaona kwamba inanipatia faida kidogo ninauliza watu wengine wanafanyaje kazi zao. Nikishajuwa wanafanyaje kazi zao ninachukua mbinu zao na mbinu ambazo sitanipendeza ninazitendea kazi.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuenda kanisani, mpaka mwaka mpya utakapofikia, ninasalimiana na watu wangu wa kanisani kisha kurudi nyumbani na kupumzika. Pia nasherehekea mwaka mpya kwa kuenda baharini, kupunguza mawazo na kutafakari mwaka wangu ulioisha umeniletea faida gani.

Timu ya mpira wa miguu ninayopenda ainaitwo Simba Sports Club. Nimeanza kuipenda timu hiyo kwazia nilipokuwa mdogo. Mchezo wa kushangaza pale ilipokuwa inacheza dhidi ya anga na ilifunga magoli tano kwa bila. Mchezaji nayempenda katika timu hiyo anaitwa Hash Manula. Ninampenda kwa sababu ameisaidia hiyo timu kuitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu, kujifunza mambo mapya na kuchangia kwa ufanisi katika timu. Napenda kufanya kazi katika mazingira yanayo thamini uwajibikaji, maendeleo ya kitaaluma na mawasiliano mazuri. Huku nikitoa huduma bora kwa wakati na viwango vya juu.

Ninapenda kutazama michezo mbali mbali. Hasa mpira wa miguu. Kwa sababu una ushindani mkubwa na unaleta burudani na mshikamano. Pia napenda mpira wa kikapu kwa kiasi chake na mbinu za kiufundi. Pamoja na riadha kwa sababu inaonesha nidhamu, uvumulivu na uwezo binafsi wa mwana michezo. Michezo hii unipa burudani na kunisaidia kupumzika kiakili.

Ninahifadhi pesa kwa kujiwekea budget ya kila mwezi na kutinganisha mapato kulingana na mahitaji muhimu akiba na matumizi ya hitaji. Kila ninapo hitaji kipato, ninaweka akiba kwanza kabla ya kutumia. Pia ninaepuka matumizi yasio ya lazima na ninaifadhi sehemu za pesa zangu kwenye akaunti ya akiba au mifumo salama ya kidigitali ili kufika malengo ya muda mfupi na mrefu.

Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu ni furaha, hutoa nafasi ya kujifunza na huimarisha uhusiano wa upendo na uaminifu katu ya watu wazima na watoto. Watoto huwa wana upendo sana na ni rahisi sana kuongea nao na kuelewana bila kufarakana.

Ndiyo ninafuata matukia ya kimataifa kwa sababu ya nasaidia kuelewa hali ya dunia, siasa, uchumi na maendelewa ya teknolojia. Kufuatilia habari ya kimataifa, hunisaidia kuwa na mtazamo mpana na kufanya maamuzi yenye uwelewa zaidi kuhusu maisha ya kila siku.

Weekend huwa ni mda wangu wa kupumuzika na kujiruburudisha. Ninasomo vitabu na kutazama filamu zuri. Ninatembea na kufanya mazoezi ya mwili. Ninakutana na marafiki, pia na familia. Ninatumia mda huo kwa ajili ya kupika vyakula vipya na kujaribu mapishi tofauti.

Ninadhamini sana kazi yoyote inayochangia ustawi wa jamii na maisha ya watu kwa ujumla. Lakini ninadhamini zaidi kazi ya mwalimu. Kwa sababu walimu ujenga msingi wa maaharifa kwa vizazi vijavyo. Kuibua vipaji na kusaidia watu kugundua uwezo wao. Uleta mabadiliko ya kweli katika jamii kupitia elimu. Kuonyesha uvumilivu, huruma na kujitolea kwa kiwango cha juu.

Na sherehekea mafanikio ya timu kwa kutoa pongezi kwa wanatimu kwa maneno ya kutia moyo na kuapongeza kwa juhudi zao. Ninashiriki vyakula au vinywaji kama sehemu ya kusherekea ya mafanikio ya timu. Ninapiga picha ya matukio na simulia safari ya mafanikio na kushukuru kila mmoja kwa mchango.

Shughuli inayonipendazesha zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda sana kuchambua tarifa, kugundua marifa mapya na kusaidia watu kujifunza. Ili niweze kutuwa suluhisho kwa changamuto mbalimbali iwe ni hesabu, uandishi au kupanga shughuli. Nijambo linalonifuraisha sana.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu ya utulivu na mazingira ya kujielekeza. Nyumbani huwa na mazungira mazuri yalio tulia yananisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Kazi za nyumbani zinaniruhusu mimi kupanga ratiba yangu kwa ufanisi zaidi. Zinasaidia kuepuka usumbufu wa safari. Hakuna foleni au usumbufu wa usafiri.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo yanachangia ustawi wa wafanya kazi na kuongeza ufanisi wa kazi kwa ujumla. Pia kuwepo kwa mawasiliano mazuri kati ya wafanya kazi na viongozi huongeza mshikamano na kuondoa migogoro isiyo ya lazima. Mazingira safi huongeza motisha na kulidhika kazini.

Ni na mahusiano ya karibu na ya heshima na wazee wangu. Wao ni chanzo cha hekima, maadili na historia ya familia yetu. Hivyo na wasitamini sana. Napenda kutumia mda nao kuwaskiliza wanaposimulia hadithi za zamani au wanapotoa ushauri wa maisha. Ninajitahidi kuwa na upendo nao kuwahakikishia kuwa wanajisikia kuwa niwathamani na kujaliwa.

Tathmini za kazi ni jambo muhimu sana katika ukuwaji wa kita aluma na uboreshi juwa utanaji kazi. Tathmini usaidia kuelewa maeneo ni ninaofanya vizuri na hali ni nawe itaji kuyaboresha. Hivyo huwa ni fursa ya kujifunza na kukua.

Napenda kula maeneo tulivu yenye mandhari zuri kama vile migahawa ya ufukweni au sehemu zenye bustani ambapo naweza kufraia chakula huku nikitazama mandhari ya kuvutia. Pia napenda migahawa inayotoa vyakula vya asili na vyakimataifa ili kuonja ladha mpya na kujifunza kuhusu tamaduni mbali mbali kupitia chakula.

Ninapo kuwa na wasilisho huwa najihisi mchanganyiko na msisimiko wa hofu kidogo hasa kabla kuanza. Kuna ile hali napata ya kutaka kufanya vizuri, kuwasilisha kwa ufasa na kuhakikisha ujumbe wangu unafika kwa usahii kwa wasikilizaji. Kabla wasilisho huwa najihidi kujianda vizuri kusoma, kufanya mazoezi ya kuzugumza na kujiamini mbele ya kioo au rafiki.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini huwa ninazingatia farga na ubinafsi wa mazingira na picha yangu. Kueka picha mtandaoni, huwa ni njia nzuri ya kuwasiliana na marafiki na familia. Lakini huwa naepuka matumizi, mabaya ya picha hizo, ili zisiweze kuathiri taswira yangu binafsi.

Usiku kabla ya kulala, huwa ninabadilisha nguo zangu na kuvaa nguo za kulalia. Nina kunguta kitanda na kulitandika upya, ninashusha neti, ninawa uso, na miguu, na kisha kupanda kitindani. Kabla ya kulala huwa ni na tathmini vitu nilivyovifanya hiyo siku kama vinaendana na malengo yangu, pia ninasali na kupanga malengo yangu ya siku inayofuatia.

Ili kiongozi awe mzuri, anatakiwa awe mpole, mkarimu, mnyenyekevu, mwenye msimamo, mwenye bidii na awe na uwezo wa kuwasikiliza watu. Awe anafanya vitu kwa wakati na asiwe mpenda rushwa bali anapenda haki usawa na amani.

Hapana sijawai kujifunza kupige gitaa. Kwa sababu kupige chombo hiicho sio maarufu sana nchini, lakini nishawai kuona mtu akipige gitaa na nika furaishwa sana jinsi gani. Huyo mtu anashika gitaa na kupiga mziki mzuri ambao unafuraisha kwa ajili ya kucheza.

Chakula linacho kipenda zaidi ni mkate. Napenda mkate kwa sababu unaweza ukaulia vitu mbali mbali. Unaweza ukalia na chai, unaweza ukalia na michuzi, unaweza ukalia na nyama, maini, supu na vitu mbali mbali. Mkate unaweza ukala mda wowote wa siku wa asubuhi, mchana au jioni.

Mazingira ya kazi ambayo ninayapendelea ni yale yenye utulivu, ukimya na mazingira ya ndani. Naependelea sana kufanya kazi ndani kwa sababu inanifanya niwaze kufanya kazi kwa ufanisi, nijipangie muda na nakwepa vitu ambavyo ni kero kama vile foleni na kujibizana na kukwaruzana na watu maofisini.

Napenda kununuwa bithaa za matumizi binafsi. Bithaa hizo ni kama mafuta, unyunyu, vipodozi. Kwa sababu, nikinunuwa hizo bithaa, zinanifanya nikue na mwonekano mzuri. Bithaa hizo napenda kununua kwenye maduka, karibia na nyumbani au mjini.

Ninapiga picha mara nyingi kwa siku kwa sababu picha imerahisisha uwekaji wa kumbu kumbu. Picha pia imerahisisha mahasiliano baina ya mtu na mtu. Napenda sana kupiga picha kwa kutumia kamera yangu. Na picha hizo huo ninawatumia mandugu jamaana marafiki kwa ajili ya kuasiliano.

Ndio nina wafahamu majirani zangu kwa sababu nimekuwa nikihishi hapa kwanzia mdogo. Pia huo tuna mikutano mbalimbali ya serikali pia ya kidini. Mikutano hiyo inasaidia nizidi kuwafahamu majirani zangu vizuri kwa kuwa hapo tunaonana na kuwasiliana.

Mafunzo ambayo nigependa kupata kazini ni pamoja na mafunzo wa kiufundi ambao ni kama matumizi ya program maalumu ujuzi wa tehama mafunzo wa vifa ya kazi. Mafunzo ya uongozi na mawasiliano. Mafunzo ya maendeleo ya kibinafsi na pamoja na mafunzo ya kitaaluma.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za mita mia moja kwa wanaume na wanawake. Huo ni mchezo unaovutia sana kwa sababu ya kasi, ushindani mkali na historia yake ya kuvutia ya mabingwa wa dunia. Riadha ni kivutio kikuu katika olimpiki maana inakua inawachezaji maarufu ambao ninawapenda.

Ninapenda mkate mweupe kwa sababu unautumia sana kwenye kifungua kimya na ni chakula cha haraka. Ni rahisi sana kuupika na unaeza ukaula kama mboga, pia unaeza ukapaka siagi na vitu tofauti ili kuongeza radha. Mkate huo unilaini sana na una ladha tamu sana.

Ili kulinda mazingira. Huwa situpi taka ovyo, nina sehemu moja ya kutupa taka. Na nina tofautisha kati ya taka hatarishi na taka zisizo hatarishi. Na taka za mifugo pia. Kama ni taka za mifugo, ninawapa mifugo. Taka ambazo si stahili kutupa, ninazi choma. Taka ambazo zinaweza badae zikajikusanya zikawa mbolea, nina ziweka pembeni. Hivo ndo namna ambavyo nimechangia kulinda mazingira kukuto kutupa taka ovyo na kuzikusanya katika segemu mmoja. Ili ziweze kufanyiwa utaratibu dhabiti kuzi, toa, uchafu.

Ninapenda kutazama michezo. Kwa kuwa nikitazama michezo, huwa ninahisi furaha na ninajiweka kwenye miguu ya yule mtu, aliyekuwa anacheza ile filamu, alikuwa anajisikia nini. Kwa kutazama michezo, ninajifunza vitu mbali mbali, ambayo ni kikubwa zaidi, na kuwa nina burudika ila pia kwa kuwa ninajifunza tena vitu mbali mbali, nina kuwa nifuraha tena.

Ndiyo, nime wahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilikua nina jitolea kufundisha watu masomo mbali mbali katika library ya kisasa nilipokuwa ya shule. Watu ambao walikuwa hawezi kupasa vitabu au walikuwa wanapasa shida ya kusoma. Tulikuwa tunaweza kuelekezana ili kufika sehemu wote pamonye.

Ninapenda mbwa kwa sababu mbwa ni msikivu na mwenye adabu na ni mlinzi wetu. Mbwa wangu ni msikivu, nikimuita anakuja na nikiwa nataka kucheza naye, nikimrushia mpira, anafurahia, tunacheza pamoja. Pia ni mlinzi mbwa wetu ni mlinzi anatulinda dhidi ya maadui wetu.

Chakula ambacho ninaikipenda zaidi ni tambi. Ninapenda tambi kwa sababu ni rahisi kupika na inanishibisha na ninaweza nikaila na mboga nbalimbali kama vile nyama, mayai, marage, maziwa. Tambi inapenda kuzila asubuhi ata pia kwenye chakula changu cha jioni pamoja na chapati.

Mandhari nzuri ambao nimewai kuona ni mandhari ya kilimani. Nilishawai kupanda juu ya mlima. Wakati ninapanda kilimani, nikaona mazao mbalimbali na uwote mbalimbali wa kijani kibichi hayo mandhari yalinifiraishe sana na yalinikubusha vitu vingi sana.

Ndiyo ninapenda mziki wa jadi kwa sabu mziki wjadi unanikumbusha asili yangu. Mziki huo huwa ni wa tofauti kabisa, huo umejiaa ngoma na lugha ambazo ni lugha za asili. Mziki wa jadi unatumika sana kwenye masherehe, kwenye misiba, ili kuwaunganisha watu, waweze kuelewana.

Kitu ambacho ninapenda kuhusu shirika langu ni upendo tulio nao. Tunafanya kazi kwa kupendana bila kuona kwamba mtu uko juu ya mtu. Icho ndio kitu ambacho ninakipenda kwa sababu watu wanafanya kazi zao kwa utu na wanasaidiana kuonyiana na kushikana pale inapohitajika.

Kitabu ambacho ni nakipenda zaidi, kina itaitwa ya msamaa, kimeandikwa na Amadeus Babu Maru. Kitabu hicho kinaongelea namna ya kusamehe na kwa nini usamehe na nini ni msamaha na msamaha wa kweli ni upe. Nakipenda kitabu hicho kasabu kinelezea uhalisia wa maisha na uhalisia wa mambo na uindilea kwamba sio rahisi kusamea labda kwa mapenzi na uwezo wa mungu alia tuumba.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu. Vitu hivyo ninanunua kwenye maduka mtandaoni ambao tunayaona kupitia mitandao mbali mbali ya kijamii kama vile Whatsapp na Instagram pamoja na Facebook. Watu ambao tunanunua vitu kwao kututumia lipa namba, sisi tunawatumia, hela ikitoka, wanatufuata nyumbani kwa ajili ya kutupatia vitu vyetu.

Program nazotumia mara nyingi ni YouTube. Natumia programu hiyo kwa ajili ya kuangalia vitu mbali mbali. Vinavyo nisaidia kuelewa jinsi ulimwengu wa sasa unavyoenda. Na program hiyo ni bure kabisa ku nikiwa nataka kujifunza kitu chochote bure. Lazima niingie kwenye hiyo program.

Ndiyo, ninapenda maua. Kwa sababu, maua yana harufu mzuri na yananukia. Na yananifanya, niyaone wema wa maisha. Na pia nikipewa maua, ninafurahi sana. Kwa kuwa mtu akinipa maua nahisi kama nimethaminiwa, na mimi ni mzuri kama ua.

Wakati wa msongo wa kazi, ni vyema nipangilie kazi ili nijue kazi ipi ni kubwa kwa kiasi gani, na kazi ipi inahitajika kwa uharaka, na kazi ipi inahitajika kwa uchelewa, na pia inabidi nipange kazi kwa umuhimu. Nikishafanya hivyo, ninaanza kufanya kazi ambazo ni za umuhimu, nikimalizia na kazi ambazo sio za muhimu kwa wakati huo.

Nguvu yangu kazini ni nina nguvu ya ushawishi kwa watu. Hivyo huwa ni wepesi kuongea na watu kama kuna ukwaruzano au mafarakano au ni wepesi kuongea na watu na kuwatia moyo kwa ajili ya ufanyaji kazi na utendaji kazi. Ni wepesi kuwasimamia wezangu ili tuweze kufanya kazi vizuri.

Ninapenda kusimama mwenyewe kwa sababu ukizidi kukua unajifunza kwamba hamna mtu atakaye kusimamia muda wote. Hivo basi kusimama mwenyewe ni njia dhahiri ya kufanya kazi kwa ueledi na usikivu mkubwa.

Weekend ni mda ambao napenda kutumia kwa ajili ya kupumzika. Kwa hiyo shughuli nyingi ambazo nizifanyazo kwa mda huu huwa zinaendana kabisa na kupumzika. Kama vile kufua, kufanya usafi, kulala, kunyoosha, kupasi na kujipanga vizuri kwa ajili ya wiki inayokuja.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kugawa kazi kubwa kwa sehemu mdogo ndogo. Ninatumia kalenda au orodhaa ya kazi kuweka tarehe za mwisho kwa kila hatua. Pia huwa ninatumia mbinu ya kufanya kazi kwa dakika 25 kisha napumzika kwa daika tano. Baada ya mizinguko nne huwa ninapumzika kwa muda mrefu daika 15 mpaka 30.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa, kina kuta za rangi ya kijivu. Kitanda changu ni kikubwa na ni kinanirithisha. Nikisimama dirishani, ninaona bonde liliriojaa maji. Kitu gani ninachokipenda kwenye hiki chumba, zaidi ni kwamba kina madirisha makubwa yaingizayo hewa safi.

Ndio ninapiga kura kwa ajili ya kuwachagua viongozi na watu ambao nawaona wanafaa kuwakilisha mawazo yangu katika angazi mbali mbali ili kuleta maendeleo katika sehemu ninayoishi na nchi kwa ujumla. Hivyo basi ni vyema kupiga kura kwa sababu kura zina faida nyingi sana.

Ndiyo, nimesha wahii kuona bahari. Bahari ni kubwa ina rangi kama ya blue, ina mawe mengi na mchanga mwingi. Bahari imejaa samaki na wavuvi na wafanya biashara walio kuwepo. Kuna mda maji yanahama kuenda upande mwingine na mida jioni ikifika, maji ya nahama kutudu upando ulio kuwepo mwanzo.

Napenda kuongea na kucheza na marafiki zangu. Kwa sababu nikizidi kuongea na kucheza nao, ndipo hapo ninadumisha urafiki na upendo baina yetu. Pia ninapenda kupika na marafiki zangu. Kwa sababu tukipika wote, kazi inakua inapungua na tunafanya kazi kwa wepesi.

Mchezaji wa michezo ambaye ninampenda ni Ronaldo. Ronado ni mchezaji anayechezea namba saba. Ni asili yake ni mchezaji wa Portugal. Ni mchezaji mzuri sana. Ana mbinu mbali mbali za kufutia. Hasa hasa ukiangalia mpira wake. Ninampenda kwa sababu hakukata tamaa na alikipenda kile anachokifanya.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni. Kwanza kabisa ni kwa sababu ya kasi na uraisi wa kupata tarifa mpya. Habari mtandaoni upatikana papo hapo. Nikitaka kujua kilicho tokea dakika tano zilizopita. Ninapita tofuti za habari mtandaoni kwenye tofuti za habari za kijamii. Tahari tarifa inakua hewani. Hii najifana njisikia kama niko karibu na ulimwengu mzima. Hata kama nipo sehemu mmoja tu.

Tukio langu muhimu kwenye maisha yangu ni pale ambapo nilipata nafasi kushiriki kwenye mradi mkubwa wa ubunifu na teknolojia. Baada ya mda mrefu wa kujifunza kujaribu na kukosea, hatimaye nikapata nafasi ya kutumia maarifa yangu. Katika jambo halisi linalogusa maisha ya watu. Huo ungekua wakati wa kujivunia wa kuthibitisha kuwa juhudi zako hazikuwa bure.

Ndio ninapenda kucheza michezo ya video hasaa ile inayo changanya mbunifu, changamoto za kiakili na hadithi nzuri. Kuna kitu chakipekee kuhusu kuzama kwenye ulimwengu wa mchezo. Habako kila hatua unayoichukua ina adhari. Na kila uamuzi unaweza kubadilisha mwelekea wa hadithi. Napenda michezo aina ya adventure na role playing games. Hii michezo inatoa nafasi ya kuchanguza dunia kubwa hukutana na wahusika tofauti na kutatua mafumbo au changamoto. Ni kama kusoma riwaya ya kusisimua lakini wewe ndiye mhusika mkuu.

Mimi ninapenda kufuatilia chaneli ambazo sinatua mchanganyiku wa burudani, maarifa na abari. Mfereji ninapenda sana ni National Geographic. Napenda jinsi wanavoelezea sayansi mazingira na maisha ya wanyama kwa njia ya kufutia na kielima. Kila kipindi huwa kama safari na weza jikuta nazama kwenye misitu ya Amazon au nafatilia maisha ya Simba kwenye savana ya Afrika.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya blue ya anga. Inanikumbusha utulivu wa bahari na anga safi, mahali pa kutafakari na kupomzika. Ni rangi ya amani na utulivu inawashilia hekima uwaminifu na utulivu wa ndani, vitu ambavyo ninathamini sana katika mazungumzo yetu.

Ndiyo, ninapenda kujifunza sana historia. Historia ni kama hadithi kubwa ya binadamu. Imejaa mafumbo, mashujaa, mapambano na mafanikio. Inasaidia kuelewa jinsi dunia ilivyofika ilipo, mabadiliko ya fikra na jamii, utamaduni na urithi wa mataifa mbalimbali, makosa ya zamani.

Ninapenda sanaa ya aina nyingi, kama vile sanaa ya uchoraji na upakaji rangi. Ninapenda sanaa hii sanaa kwa kuwa uchoraji ni uhalisia wa mtu awazayo. Ninapenda sanaa ya maonyesho, kama vile maonyesho ya jukawani. Napenda sauti ya sanaa ya mziki, kwa kuwa ni sanaa ya sauti na hisia.

Zoea nzuri nililojenga ni kufikiri kwa kina kabla ya kujibu. Yani kuchukua muda kutafakari swali, kuliewa vizuri na kutoa jibu lenye maana, mantiki na msaada wa kweli. Hili zoea linanisaidia kujifunza kwa undani, kusikiliza kwa makini, kujibu kwa usahihi na huruma.

Ndiyo, nimeshawahi kushiriki mashindano kadhaa. Nakumbuka niliposhiriki mashindano ya waandishi, wa insha, nikiwa shule ya sekondari. Mada ilikuwa ndoto yangu kwa taifa. Nilijitahidi sana, nikakesha, nikitunga, nikatafuta, nikarekebishe, hatimaye, nikashika nafasi ya pili. Ilikuwa furaha, isiyoelezeka.

Napenda sana rangi ya samawati ile ya anga safi au bahari tulivu Kuna utulivu fulani wa kipekee kwenye rangi hii naiona angani wakati wa subuhi kwenye bahari au ziwa linalotulia kwenye mavazi ya watu wanaopenda mitindo ya kisasa kwenye picha za mandari au sanaa ya kupaka rangi.

Naenda hospitali maramoja hadi mara mbili kwa mwaka, kwa ajili ya vipimo vya kawaida na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Hata kama hakuna maumivu au dalili, napenda kujua hali ya afya ya mapema kabla mambo hayajawa makubwa. Pia kama kuna mafua makali au maumivu ya kichwa sasiyo isha, siwezi jifanya shujaa, naenda tu kupima nikipata huduma.

Ndiyo napenda kuimba, hasa pale napo jisikia vizuri, au ninapo isi msisimu kwa wawimbo fulani. Kuna kitu chapekee, kuhusu mziki, unawaza kukuinua, kukufariji, au hata kukufanya ucheke bila sababu. Wakati mungine unapenda kuimba nyembo za yatimu, zenye ujumbo mzimu, na wakati mungine unapenda zira za kuchangamuka, zira za kucheza hadi miguu yume.

Nchi ambayo ni ngependa kuitembelea ni Japani. Kuna mambo mengi ya kuvutia kuhusu nchi hii ambayo inafanya ni itamani. Utamaduni ya kipekee. Kwanzia mavazi ya kimono, hadimila zaheshima kama kuinama. Japani na utajiri mkubwa wa mila na desturi ya kuvutia. Teknolojia ya kisasa. Mandhari ya kuvutia kama vile milima mbali mbali.